Mnyama ambaye ningependa kumfuga ni sungura. Sungura ni ya ina mnyama ambaye ni mjanja sana, anapatikana pale porini, na pia kuna sungura ambao ni wakufungwa nyumbani. Sungura ambao ni wakufungwa nyumbani iwapo wa ina tofauti tofauti, lakini kuna wale kuna yule sungura ambaye ni mweupe. Yani ana ile fur yake ni nyeupe ama ile hair ama ile ngozi yake ni nyeupe na alafu pia ana macho mekundu huyo ndio sungura ambaye nina ninaeza penda ama ninaeza taka kumfunga. Tabia za sungura ni nzuri sana maanake sungura ana julikana kwa kuwa mjanja na mwenye maarifa mengi sana katika story ambazo tunazisoma kwenye vitabu vya hadithi tunapata kwamba sungura she is very cunning yaani ni mwerevu sana na anadanganya wanyama wenzake kulingana na hadithi ambazo tunazisoma kwenye vitabu sungura ni mjanja sana ninapenda anapenda kunchekesha sana maanake jinsi anavyo ruka ruka pale ninapenda sungura sana nikimuangalia naona kitu kiumbe kizuri cha maajbu Ninapenda kufuga sungura kwa sababu ni mnyama mpole Hata hivyo ule mkojo wa sungura unatumika kama borea Kwa hivyo nikiwa pale nyumbani wakati nafuga sungura wangu ama mnyama ambaye ningependa kumfuga akiwa sungura atakuwa ananisaidia pia kwenye mazao yangu.

Na'am, ninapenda kutembea msituni, ingawa sio msituni sana, yaani sio misitu mikubwa mikubwa, lakini napenda kutembea kwenye forest ili neze nikajionea nature. Kutembea kwenye mandhari ya msituni, ambapo kuna miti, kuna fanya kue, mtu awe, akili yake inafikiria vizuri, kwa maanake, kuna hewa safi pale msituni, kuna mandhari mazuri, kuna miti ambayo ni green, yaani inaleta ule mwelekeo mzuri, yani unasikia mwili wako upo sawa sawa, kwa maanake unaeza kuvuta hewa safi pale msituni. Kitu kingine ambacho kinafanya nieze kupenda kutembea msituni ni kuona wanyama. Wanyama kama sungura, kuna wanyama wengi sana, antelopes pale kwenye msitu. Kuna wanyama wazuri, wazuri, wanapatikana pale msituni. Kwenye misitu mikubwa pia utapata vitu kama simba, ndovu, vitu kama nguruwe zile za mwituni, vitu kama jiraf, ee utazipata pale kwenye misitu mikubwa. Ingawa mimi siwezi kutembea misitu mikubwa bila instructor ama yule tour guide ambaye anaeza kunionyesha mandhari ya mitini. Napenda pia kutembea kwenye musitu maanake kuna kivuli, wakati umekawia pale musituni, umepumzika, kuna kivuli kizuri, unaeza kuvuta hewasafi, unasikia kwamba mwili wako umetulia, akili imetulia pale, pio basi ninapenda kutembea musituni.

Makosa yanapotokea pale kazini ama wakati nafanya kazi, kitu chakwanza ambacho ninakifanya ni kukubali makosa na kuwajibika. Yani ninatiki ile accountability, ninasema kwamba, ndiyo makosa yamefanyika na ninakubali kwamba makosa yamefanyika. Kitu chapili ambacho ninakifanya ni kutafuta suluhisho. Kwa sababu makosa yamefanyika, tunafaa tunafanya nini. Natafuta suluhisho na kusuluhisha kitu ama jinsi ambavyo ninafanya ni kutafuta mtu ambaye nimifanya kumkosea ama ambaye sijaweza kufanya kitu ambacho kinafaa pale kazini. Naenda naongea nae, kisha tunakubaliana, ni na apologize, ni nasema pole, kisha tunatafuta suluhisho la hilo jambo. Kitu kengine nama nashugulikia makosa ni kujifunza na hilo kosa, yani nina learn. Najifunza na hilo kosa na najua kwamba limefanyika kwanini, ni kitu gani kimesababisha hilo kosa liyeze kufanyika, hivyo basi najifunza na sitarudia hilo kosa. Kitu kingine ninakifanya ni kusonga mbele. Kosa likishafanyika, hakuna kutukisha suluhisha hilo. Kosa mani kisha li suluhisha, hakuna kushinda kama nimeka kwenye hilo jambo. Nasonga mbele, na nalisahau, lakini ni nasoma kutokana na kosa hilo.

Wakati ninahitaji msaada pale gazini, kitu ya kwanza ambacho ninakifanya, ni kukubali kwamba nimeshindwa kufanya nyambo, hivyo basi ninahitaji kuomba msaada kutoka kwa mtu mwingine. Nachukua initiative, naenda kwa mtu ambaye, ninaona kama kwamba anaweza kunisaidia. Ninaenda ninampata moja kwa moja, ninamwambia ninatatizo langu, nakisha ninamuuliza kama anaweza kunisaidia kutatua hilo tatizo. Ama kunisaidia kwa msaada fulani pale kazini. Kama anaweza kunisaidia, kisha tunakaa chini na mjadili. Tunajadiliana kitu ambacho ninakihitaji, akisha kubali ananisaidia. Kama hata weza kunisaidia, ninatafuta mtu mwingina ambao ninamu trust pale kazini. Ambaye, ninaweza kumwambia vitu ambavyo, ninataka kusaidiwa pale kazini. Ninapopata pale msaada ni kitu kingine ninakifanya ni kuweza learn ama kusoma jinsi ambavyo nimeweza kusaidika ndiyo wakati mwingine ni weze kufanya hicho kitu mwenyewe.

Kuna njia mingi sana ama njia nyingi sana ambazo ninapenda kuwasiliana nazo kwa watu. Njia ya kwanza ni kuwasiliana na mtu moja kwa moja. Ikiwa ninahitaji kitu haswa muhimu ambacho kinahitaji tujadiliane na mtu huwa ninafanya ama ni vizuri ninaenda kwa mtu huyo moja kwa moja. Ninaeza kumwambia ama ile tunasema face to face communication Ndio niweze kupass ile information vizuri ndio mtu aweze kuelewa Wakati mnazungumza na mtu moja kwa moja kuna kile kitu tunaita turn taking Unaeza kumwelezea kwa undani kitu ambacho mwenyewe unakitaka Kitu ya njia nyingine ambayo ninapenda kuwasiliana ni kwa kutumia simu Kwa kutumia simu kuna vitu mingi sana kwenye simu Kuna mitandao ya kijamii kama Facebook, kuna Instagram, kuna Whatsapp, kuna Reddit, kuna Snapchat, yaani ziko mitandao mingi sana pale kwenye simu. Pia kuna kupiga simu moja kwa moja, ikiwa mtu ambaye nataka kuwasiliana naye yuko mbali, hivyo basi inabidi nachukua simu nampigia kisha nacommunicate kile kitu ambacho nataka kumwambia. Njia nyingine ni hiyo nimesema ya kutumia mitandao ya kijamii pale whatsapp, pale facebook ikiwa kuna mtu ambaye nimepatana naye nataka awe rafiki yangu ama nataka tuongee naye, tuinteract naye, nafanya kuwasiliana naye pale kwa kutumia mitandao ya kijamii.

Nam ninapenda kufuatilia matukio ya kimataifa sana. Matukio ya kimataifa ni kama vitu ambavo vinafanyika kwenye nchi tofauti tofauti, ama bara tufauti tufauti kama Asia, Marikani, Australia, Afrika. Yani ninapenda kufuatilia hizo news za kimataifa. Kwa sababu vitu vingi vinafanyika kila siku, kila dakika, kila wakati. Hivyo basi ninafanya kufuatilia kila wakati kila wakati vitu ambavyo vina vinaweza kufanyika kwenye mabara tufauti ili pia na mimi niwe na ile knowledge ama yani maarifa ya vitu ambavyo vinaendelea hapa duniani.

Naam mninapenda kusoma maoni mtandaoni sana sana kwa sababu Kila mtu anajinsi nawe ufikiria ama jinsi nawe opino ya mtu kwa vitu tofauti tofauti Kitu ambacho mimi ninakifikiria siyo kitu ambacho mtu mingine anafikifikiria hivo pale mtandaoni wakati ninapitia pale pengine Facebook, pengine Instagram, pengine WhatsApp Ninapata mtu ameweka pengine, kitu, ama nauliza swali pale, ninapenda kufuatilia maoni ya watu wengine. Comments ya watu wengine, wanasema nini kusu, kitu fulani, wanasema nini kusu, mambo ambayo ya natendeka duniani. Pengine wanasema nini, ama mawazo ya watu, ni gani kutokana natukio, pengine fulani ambayo limeweza kufanyika. Wakati ninapitia hao maoni kwa sababu watu ambao ninaopitia maoni yao mimi siwajui na pia wawo hawa ni jui. Kuhivyo ninaweza kuona na pia wanatoka kwenye mabara tufauti kuna watu wa Afrika, kuna watu wa Amerika, kuna watu wa Asia. Hivyo basi uneza kuona perspective ya kila mtu iko vipi wakati unatumia ama wakati unasoma maoni ya watu kwenye mtandao.

Naam kitu ambacho ninasaidia jamii yangu nacho, kitu cha kwanza kabisa ni kushirikiana na jamii. Naam wakati ambapo kuna functions ambazo zinafanyika pale kila wakati ninakuwa nipo. Kuna siku kuu ambazo zinakuwa kama krismasi, kama siku kuu za kusherekea siku ya kuzaliwa. Kuna sherehe kama za siku ya kupanda miti, na make sure ninashirikiana na watu wa jamii yangu. Kuweza kufanya nini ku kusherehekea Tuseme kwa mfano ni siku ya kupanda miti Nina na naweza kushiri kushirikiana na watu wa jamii yangu kuweza kupanda hiyo miti na tunafurahia pamoja Kitu kingine ambacho ninafanya ama ninasaidia jamii ni kutoa msaada Wakati ambapo kuna jambo ambalo linahitaji linahitaji msaada ambao mi mwenyewe ninaeza kusaidia huwa ninafanya kwamba niko hapo kila wakati. Na pia ninaeza kuwaarifu kwamba wakati wowote ambao wananihitaji nipo hapo niweze kuwasaidia. Hivyo basi ninatoa msaada kwa watu wa jamii yangu Kitu kingine ambacho ninafanya kwenye jamii ama nasaidia jamii ni kuelimisha jamii. Kila mtu ana mawazo tofauti, kila mtu ana akili tofauti, Kila mtu kunaye kitu ambacho anapikipenda sana ama amebarikiwa kuwa nacho Hivyo basi mimi ninafanya kuelimisha wanajamii kuhusu mambo kama ya mazingira, kuhusu mambo kama ya politics, kuhusu mambo ambayo yanaendelea kwenye nchi za nje ili pia nao waeze kupata maarifa.

Sidani kuna kifaa chochote cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila. Manake kwa miaka ya sasa ama siku ambazo tuko sasa. Teknolojia ni kila kitu. Kila kitu kina hitaji teknolojia. Sio simu, sio televishoni, sio laptopu, sio komputa, sio saa. Sio kila kitu kina hitaji teknolojia. Sidhani kuna kifaa ambacho siwezi kuishi nacho. Actually nigependelea vifaa vingine vya teknolojia vyeze kufanya kuja Ili pia sisi ama mimi binafsi nieze kusaidika kutokana na vifaa hivyo Haa vifaa kama WhatsApp vinasaidia watuweze kukomunicate vifaa kama Microsoft minasaidia watuweze kutengeneza bvitu tufauti vifaa kama Canva watu anatumia kuedit kutengeneza templates tufauti pale Vifa kama Microsoft Word inasaidia mtu kuweza kutaipu vitu kwa haraka haraka na kuedit Yani vitu vingi vinasaidia sana sana sana Ipe basi siwezi kuishi bila kifaa chote cha teknolojia.

Ni napenda kupika sana sana sana. Kupika kuna manufaa mengi wanake. Kupika kuna leta familia pamoja. Ninapenda kupika vyakula aina tofauti. Kama vile nyama, mboga, ugali, chapati, mchele. Napenda kutengeneza chai, napenda kutengeneza stew, napenda kutengeneza smoothie kwa kutumia matunda ni yani, ninapenda kupika kila kitu kupika, wakati mtu anapika binafsi, unaweza kuchagua ni chakula gani utaweza kupika ni kinamanufa gani kwenye mwili wako, ama kinakusaidia vipi wakati unapika Pia wakati mtu anapika mwenyewe, unameki shua kwamba chakula ambacho unakipika ni safi. Chakula ambacho ni kizuri, kimeoshwa kwa kutumia maji safi, kama ni mboga unapika, unaosho kwa maji safi. Hivi basi, sio kama chakula ambacho, unafanya kula nje manake, haujui chakula hicho kimi tengenezwa vipi, kimepikwa na nini. Pia ninapenda kupika manake wakati ninapika, ninatumia viungo tofauti tofauti. Ehe kama vile kitunguu, nyanya, hoho, dania, natumia vitu kama paprika, natumia vitu kama cinnamon, kama kandamon, kama roiko Ehe ili zieze kuongeza chakula changu ladha Yani ukila ule mchuzi unasikia uko sawa sawa Hivyo basi mimi ni napenda kupika.

Ninapenda tabia ambazo ni pozitiv, yani zile tabia ambazo tunasema niza kuvutia kwa mtu kama kuwa minyekevu, mcheshi, mwenye upendo, urena be kind, kusaidia watu wengine, yani mtu pia mtu ambaye anaeza kufikiria watu wengine Yanisabia ambazo tunasema komba ni pozitiv kutoka kwa watu ingine ndo ni nasema komba ni nazipenda mimi Zipendi mtu wakifanya nini? Mtu mbaye anatabia ambazo siza kupendeza.

Naam, ninapenda kujifunza historia. Actually, wakati nilikuwa nikisoma katika chuo chaupili, nilipenda sana kufanya historia. Manake historia, inatusaidia kujua vitu ambavyo vilifanyika kitambo na vitu ambavyo viko kwa sasa. Yani, inatusaidia kujua nikitugani kilikuwa kinafanyika kitambo. Kwa mfano, wakati unafanya hata geografia, unaona zile kuna zile types of rocks ambazo zilikuwa kitambo na pengine haziko kwa sasa. Ama wakati unafanya historia enyewe, unaeza kujua ni vitu gani watu walikua wakifanya kitambo na kwa sasa hawafanyi. Ni vitu gani watu walikua wakifanya kula na sasa kama viko ama haviko. Ni vitu gani watu walikua ama nyimbo zipi, watu walikua wakiimba, watu walikua natembea wapi, watu walikua natumia nini kupika Yani ninapenda kusoma ama kujifunza historia kwenye biolojia pia tunasoma historia ya vitu kama wanyama, historia kama ya mimea Yani mbegu tofauti, tofauti zili toka wapi, haina za samaki, haina za wanyama pori Yani unaeza kusoma kama zile bones, unapata kuna zile bones ambazo zilikuwa kitambo, uneza kujua zilikuwa za wanyamagani na walikuwa wakifanya nini. Historia pia ineza kutueza kutuonyesha watu wa jamii tofauti, tofauti, walieza kutoka wapi. Hasua Afrika kuna zile story sama historia za kitambo ambazo zinaonyesha jamii tofauti ilitoka nchi gani na ilieza kufika vipi kwenye nchi nyingine hivyobasi mimi mwenyewe ninapenda kujifunza historia Pia ninapenda kusoma vitabu ambazo zimeandikwa za kujifunza historia na ili nieze kuongeza marifa yangu na pia nieze kupata ile knowledge ambayo nitaeza kueleza watoto wangu na wajukuu pia.

Ninapenda hali ya hewa ambayo ni tulivu, yaani pole. Na kwa ili niweze kupata hewa hiyo, napenda kutembea msituni ama pahali ambapo kuna miti. Manake mtu akiwa pale kwenye miti, unapata kupumua hewa safi. Ile oksigen ambayo unaipata iko sawa sawa kutoka na na miti. Miti pia inaweza kufanya hewa iwe tulivu, yaani kuna kale kaupepo ambayo kanafanya kuja wakati kuna nini, wakati kuna miti pale. Hivyo basi ninapenda hewa ambayo ni safi, yaani ile tunasema hewa ambayo ni clean.

Naam ninapenda kulima bustani, bustani langu nimepanda mauwa mazuri, nimepanda miti, kuna bustani ambalo ninalo ambalo nimepanda vyakula tofauti ama mimea ama ile tunasema mimea tofauti nimepanda mboga kama skuma, nimepanda vitunguu, nimepanda cabbage, nimepanda pilipili hoho, pilipili kali, nimepanda kitungu saumu kwenye bustani langu hivyo basi ninapenda kupalilia ama kupanda ama kulima bustani bustani linafanya pale mandhari ya nyumbani yawe safi Mandhari yawe ya kuvutia Kila kitu kinakua kiko shwari Wakati ambapo mvua imenyesha, na yale maua ya bustani yametoa yale maua mazuri Yani beautiful yale maua yanafanya kuvutia hata nyuki ambazo zinaweza kutengeneza asali yale maua yanakuwa ya kuvutia yanafanya bustani liwe safi liwe shwari liwe la kuvutia watu hivyyo basi ninapenda kulima bustani.

Ninapenda juisi ya matunda ambawe yamechanganywa. Yani juisi ya matunda yote yawe maembe, yawe mandizi, yawe juisi ya miwa, avocado, papai. Yani ninapenda juisi ya aina yote ya matunda. Kuna wakati pia, ninafanya kuchafuta kama ni maembe na mandizi. Naeza kutengeneza juisi yake. Kati mwingine natafuta avocado na papai Yani kila siku ninajuisi ambayo nina tengeneza ya matunda aina tofauti tofauti.

Mkitaratibu wangu ama kitu ambacho ninapenda kunywa ni chai. Ingawa pia kahawa ninapenda lakini inafanya kuvinywa kwa wakati tufauti. Kahawa ninafanya kunywa wakati kuna baridi. Wakati kuna juwa ama kuna joto nafanya kunywa chai. Chai naanda kwa kutumia maziwa na majani na pia viungo vingine kama jinja. Wakati mwingine natumia ginger ili niweze kufanya chayangu iwezi tamu sana. Natumia pia chocolate na sukari ili chayangu iweze kutokia ikiva tamu. Aviungo ambavyo ni naongeza andani yake ni majani pia ni nanua majani ambayo ni ya ginger ili chayangu iweze kutokia vizuri nanua majani. Naeka chocolate, naeka sukari na naeka maziwa ya kutosha Ili chai hiyo itoke ikiwa nzuri Napenda kwa kunywa chai nikiwa nyumbani Mimi mwenyewe binafsi na tengeneza chai yangu. Sipendi kunywa chai huko nje wanake ya sijui maziwa ya metoka wapi ya sijui chai metengenozo vipi Napenda za kuwa haina ile viungo ambayo mimi ni napenda Vyo basi, mimi nafanya kutengeneza chai mwenyewe. Ninahisi vizuri, ama ninahisi, huwa sihisi vizuri bila kinyuajicha chai. Ninahisi, siko sawasai, vyo basi lazima kila siku. Yani, iwe asubui. Kila wakati ambapo nipo nyumbani, ninamikusha nimetengeneza chai, chai nzuri sana. Siyo lazima ni yeke sukari lakini inapenda ambayo ina sukari kwa mbali tu na ambayo inamaziwa mingi. Chai ambayo ni ya kufutia. Chai ambayo ni kinywa ni nasikia namu. Ndiyo, nimiafanya kunywa kinywaji kizuri. Kahawa ni natengeneza kwa tukutumia kahawa na sukari tu na maji moto. Nachemisha maji na eka kahawa yangu kwenye kikombe na eka sukari kisha. Maji ambayo imezza kuchemuka ni nawaika pale kwenye kikombe. Wakati mwingine haswa subuhi ninakunywa chaka hawa yangu bila nini? Bila sukari. Yani ili tunaita black and sweetened coffee. Iyo, uneza kuchangamsha akili asubuhi. Uneza kufanya kazi jinsi inavyo fa.

Naam nishawai kutembelea ziwa na pia mto ama mito tofauti tofauti. Lakini sana sana ninapenda kutembelea kwa mandhari yote mawili. Manake nikitembea kwenye mto naenda ile flow ya maji. Yani maji ya naenda kwa kasi sana haswa wakati kuna mvua. Wakati kuna mvua pia maziwe yanafanya kujae. Yani yale maji yanafanya kuwa mengi sana. Ninapenda pia kwa kutembea kwenye mto manake, ninapata watu ambao wanafanya kufish ama kuna ile mito ambayo inafanyanga kuwa na samaki. Haswa nikienda pale napata watu wanavua samaki, ninasikia raha sana kwenye kuna maziwa ambayo yanakuanga na beach, ama pale mchanga ambayo watu wanapenda kutembea, kuona Kuna zile vitu zinakuanga pale kwenye ziwa, mwisho wa bahari Kuna vitu nzuri nzuri Basi ninapenda kutembea kwenye maziwa na pia kwenye mto.